Napendelea kitanda kizuri na cha starehe kuliko kigumu. Kitanda kizuri ufanya usingizi wangu uwe mzuri, utuoa faraja mwilini na kunisaidia kuamka ukiwa na nguvu. Napendelea kikiwa na mto mzuri na blanketi safi. Hii unifanya ni jisikie tulivu mwenye afya na tayari kukabiliana na shuguli za siku kwa furaha na tija kubwa kila alfajiri. Kitanda kizuri ni muhimu kwa ustawi wangu wa mwili na akili kila siku bila kuchoka.